Mi siku yangu wa kuzaliwa huwa sihisherekei sababu huwanaichukulia kama siku tu ya kawaida Nita mka tu nendele na shughuli zangu ata sitambia watu ni siku yangu wa kuzaliwa sababu huwani siku tu ya kawaida naendele na shughuli zangu za kawaida wenye watajua wakitaka kupost ama kuniwish hiyo siku ni sawa Lakini mimi mwenyewe kufanya sherehe ama kuna kituchochote ya kuwa inaonyesha ni siku yangu wa kuzaliwa hiyonayo huwa hakuna na mara nyingi huwa inapita bila watu wengi kujua isipo kuwa labda familia wenye wanaeza kumbuka siku yangu kuzaliwa peke yake hao ndio mara nyingi huwa naona wanajaribu kuni kumbusha ni siku yangu ya kuzaliwa Lakini mimi wenyewe hiyo siku wae naiacha ipite tu.

Kwa kulinda mazingira hua najaribu kupanda miti ni kienda kwetu nyumbani sababu huko kuna mashamba makubwa na nafasi ya kupanda miti sasa na tunajua miti hulinda mazingira yetu kwa hivyo ni lazima tuipande sasa nikifika huko mimi hupanda miti kwa kiasiki kubwa kila mwaka ndio niweze kulinda mazingira yangu na nikiwa mjini Hua najaribu kuzuia watu kutupa taka ovyo ovyo sababu tunajua taka huchafua mazingira na pia kuna taka kama plastiki zenye hudhuru mazingira Sasa tunajaribu juuchini kadri ya uwezo wetu kuzuia watu kurushtupa hizi taka ovyo ovyo ili kulinda mazingira yetu na pia tunazuia mambo mengine kufanywa katika mazingira ambayo yataathiri kama kumwaga kemikali ovyo ovyo katika mazingira Lazima tutafute mahali tunamwaga kemikali ndo isiharibu mazingira yetu Sasa hizo ndo jinsi mimi hutumia kulinda mazingira ambayo niko ili ata vizazi vijavyo vije vipate mazingira masafi ambayo sio duni na pia yaweze kuendeleza hio kazi nzuri.

Kura nayo huwa ni lazima nipige sababu kwa kupiga kura. Unapata kuchagua viongozi ambao unawataka na wenye unaona wana maendeleo unaweza wapa kura yako. Nawapea ushawishi wengine wawapigie kura hili. Mweze kunufaika na maendeleo yenye uyo kiongozi ataleta katika maisha yenu. Ingawa kura nyingi ata tukipiga hukuwa. Saa zingine haziendani na utazama wetu ama unapigia kura ukijua mtu wako atashinda na hashindi na mara nyingi huwa inafanya watu wanakufa moyo kupiga kura lakini nitazidi kuhimiza watu kuwa kupiga kura ni muhimu tukienda sote kupigia kura tunaeza chagua kiongozi tunayetaka na atuletee mazuri ambayo amepanga na pia kupiga kura tuneza zuia viongozi wabaya kupata viti sababu tukipigia mtu mzuri kura tukiwa wengi tunazuia yule kiongozi mbaya kupata kura na pia tunazuia uongozi mbaya katika maisha yetu sasa kupiga kura ni muhimu na mimi ningependa kuhimiza watu wandelee kupiga kura na mimi mwenyewe pia nitaendelea kupiga kura sababu najua ni haki yangu pia na inanisaida kuchagua kiongozi ninayemtaka.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi huwa ni kupiga deki hiyo mambo ya kuinama na kusafisha nyumba kwangu huwa ni ngumu na uwa mimi u ifanya nadra sana Kwa wiki naeza ifanya maramoja ama hata baada wiki mbili naifanya kwa maramoja Sasa kupigia deki kwa ngu uwa ni ngumu na uwa napata shida sana kuipiga Sasa kusafisha nyumba labda niweke zulia kwa nyumba na unajua ukishaeka zulia Sasa mamba kupigadeki huwa akuna sababu zulia inakaa kwa nyumba Sasa kazi itakuwa ni kuifagia tuu ama kuisafisha juju kutoa tu vumbi Lakini sasa inazuia mambo kupigadeki kama hauna zulia sababu Sasa nyumba haibaki wazi napata iyo sakafu uioni zulia imezuia Sasa wewe unakaa tu vizuri bila kufanya hio kazi Lakini bila zulia unajipata lazima upige deki naiyo kwangu ni ngumu Sasa jadeki ndio kazi ngumu na yoyona pa nkiwanda ni ya nyumba.

Nimepitia mikononi mwa walimu wengi katika maisha yangu ya shule. Sasa kuchagua tu mmoja ambaye naweza kumkumbuka vizuri ni ngumu sababu wengi wao kila mtu amekuwa na impact yake katika maisha yangu. Sasa siwezi sema huyu ndo naweza mkumbuka zaidi ya mwingine sababu wote. Kuna walimu kadhaa wamenihimiza na wamenielekeza hadi mahali nilipo naona matokeo ya hamasisho lao kwa maisha yangu. Na pia kuchagua tu mwalimu mmoja itakuwa ngumu sana kwangu.

Mimi mchana hua hakuna chakula nala sababu nilishaamua kuwacha kula chakula cha mchana Mimi ni mtu wa kula marambili pekee yake kwa siku ambacho ni kiamisha kinywa na chakula cha usiku pekee yake Sasa mchana huwa mara nyingi napita tu hivyo sababu nikisha kiamisha kinywa changu katika masa ya saa nne ya masa tano hapo huwa najipata naeza endelea na shuguli zangu na siku yangu vizuri bila kuitaji chakula cha mchana na nitakula tu tena usiku Sasa hiyo inanisaidia pia kwa kupunguza matumizi ya pesa na pia kuwa na maisha manzuri ya wastani Pia napata naendelea tu vizuri Sasa mimi chakula cha mchana kwangu huwa hakuna na hakuna chakula naezasema nakipenda kula mchana sababu mimi hula tu asubuhi na usiku mambo ya mchana nilishatoa kwa mahesabu na huwa haiko na huwa hata sitamani kula mchana na huwa najipata tu naendelea vizuri na siku yangu bila shida yoyote na shughuli zangu za siku zinaendelea tu na sipati shida yote.

Mimi hivi vtkula hili vyoto wanavipenda na kila muja na wakati wake Siezisema nitachagua ipi ambayo naipenda kuliko mwingine sababu Nikijua Nitafanya kazi ngumu huwa kula ugali Ndiyo nipe ngumu wakueza kufanya uzo kazi ngine ambazo zinarezekana na pia kustahimile uzito wa kazi na nikijua sitenda kufanya kazi ngumu nitakula wali sabu wali nikitunye pesi hiyo nahezakula Asubwe mata usiku kama na kito weo Sasa pia kuwa na kito weo Uwa inabainisha nitakula chakula gani kata hivyakula vili kama nikona mboga Yama nikona nyama hivyakula ugali na nikio na vitu kama maragwe ama pojo hapo lazima nitakula wali Sasa kitoweo pia hubaini ni chakula gani nitakula kwa hivi viwili Lakini kusamakuwe li sezi chaguwa ni geni napenda kulewa nyingine sabu hivyakula lazima kwa wiki Viwe katika menu yangu na nilazima nifitumie.

Mimi ni mtu napenda kuishi vizuri na majirani saabu najua ukiishi vizuri na majirani unaweza saidika wakati wowote unapatikana na tatizo la jambo fulani ama hata ukitaka kumwachia mtu kitu akufanyie unaeza kufanyia sasa lazima uwe na ufahamu na majirani zako Mimi najua majirani zangu wote kwa majina na tumezoeana lazima kila siku tuonane, tusalimiane, tuongeleshane, tujuliane hali tufanye mawili matatu pamoja ili kutengeneza urafiki Najue majirani ndo kama marafiki zako Saabu unaeza kuwa naishi mbali na marafiki zako wa dhati Lakini majirani juu naishi nao karibu wanaeza kusaidia kwa haraka hata kuliko marafiki Saabu wao wako na wewe kwa hiyo Kwa wako na wewe hapo mahali pamoja tu kila siku Sasa kwa sema kweli majirani lazima mtu awafahamu mimi nawafahamu kwa majina mahali wanafanya kazi na lazima kila siku tuonane tupige gumzo tujuliane hali Sasa ilo ni muhimu sana sababu wanaeza kusaidia Kumashako hata kuliko familia Kuna majirani ambao ukishikana nao vizuri wanaweza kusaidia hata kuliko familia yako Sasa ni lazima mtu awafahamu na pia uwaeshimu na mjuliane hali kila siku ambapo ni vizuri pia mnaeza ishi vizuri sana na kushina majirani vizuri pia huzuia shida ya vita na shida zengine pia.

Mimi huwa napenda chakula kisicho na mafuta na kuna sababu kadhaa ambazo zinafanya nipende vyakula ambavyo havina mafuta mengi sababu sawa napenda kiwe na mafuta lakini isiwe na mafuta mengi sababu tumepata mafuta mengi huadhiri afya ya watu na huleta magonjwa kadhaa kama shinikizo la damu katika mwili na pia mshtuko wa moyo sana sana uletwa na mafuta mengi mwilini na tunapata watu wanaathirika sana na mafuta mengi yakiwa mwilini Sasa mimi napenda chakula ambacho hakina mafuta mengi na sana sana nikila chakula chenye mafuta mengi Uwa na jipata mwishowe na zidi kutapika na hata chakula hicho na shindwa kukimaliza sababu ya mafuta hUwa inanichafua roho sana mafuta mengi na huwa napenda vyakula vyangu visiwe na mafuta Ndio niweze kula vizuri bila shida sababu nikila chakula cha mafuta mengi Uwa na hathirika huwa na shindwa kukimaliza ama ata na shindwa kula kabisa na heri ni kaenjaa kuliko kula chakula kilichoekwa mafuta mengi sababu najua athari zake kwangu Sasa mimi hupenda vyakula vyenye mafuta? Kwa kiasi Iwe na mafuta? Kwa kiasi isiwe nyingi na isiwe kidogo Lakini iwe katika hali ya wastani sana Ndio niweze kula chakula hicho vizuri.

Wikendi huwa napenda kufanya shughli mbali mbali na ikiwepo ya kwanza sana sana jumamosi na jumapili ningependa kwenda katika ufuo wa bahari ili kupigwa na upepo wa bahari mzuri ambao huwa unaleta nafuu kiasi kutokana na uchovo naopata siku zingine za kazi. So unapata ukienda katika ufuo wa bahari, unapoteza mawazo kidogo na pia ukiogelea, unafanya mazoezi mbali mbali Alafu, baada ya kutoka kwa bahari, huwa tunashikana na marafiki Tunaeza enda huko baharini ama tukae na marafiki kwa pamoja Tukae, tupige gumzo, tuone mambo ambayo yametupita tupige gumzo kiasi kuhusu maisha yavyoendelea venye kazi zinatupeleka hiyo wiki na pia tupange mipango yetu ya kiurafiki, tujuliane hali, tutembeleane kama marafiki na tujulwane mahali tulipo na sana sana huwa napenda wikendi nione marafiki sababu siku za kazi mara nyingi uwa hatupatani na ni hizo siku za kazi peke yake ndo uwa nimeshikika na wikendi ninanafasi Sasa huwa napenda nitafute wa marafiki Tukae nao tufanye mambo mawili matatu kupumzika sana sana wikendi uwa ju siku mzima nitakua nimepumzika Sasa nitakaa adi jioni ndo niende hizo shughli zangu mbalimbali za wikendi kama nisio kutafta marafiki niende nikajijivinjari kwa mkahawa fulani. Nikae tuu, nikipitisha siku na nikitumia pesa zangu vizuri. Sasa wikendi yangu mimi uwa inaenda ivo. Sipendi kukaa kwa nyumba wikendi sababu hua unakaa unaboeka tuu. Heri utoke nje uone vitu tufauti tufauti na kutane na umarafiki.

Mimi sipendi kununua vyakula vya haraka sababu unapata hivi vyakula jinsi zinapotengenezwa sasa zingine huwa hazitengenezwi kwa hali nzuri na unapata vyakula labda vilimelala ata siku mbili tatu vikawekwa katika friji ili vikaae baridi ndio siku nyingine mtu akitisha, wakitaka vinapashwa moto alafu ndo anapewa Sasa mimi vyakula vya haraka, mimi huwa sipendi napenda chakula chenye nimetayarisha mwenyewe nyumbani na navona venye na kitayarisha kwa ladha na mantiki ni nayoitaka na naitumia Lakini unapata hii vyakula vya haraka sana sana katika haya maduga makubwa wenye watu anapenda ni vitu ambavyo vimekaa sana, saa zingine hazijanunuliwa hata wiki ziko tu ndani ya friji ndo mtu anatoa, anaenda naipasha moto na nakukuuzia ambapo unapata kwa afya yako pia sio nzuri na vyakula vya haraka pia vimefanyiwa resachi nyingi na wakaona hafifai katika mwili wa binadamu Sasa mimi huwa sipende vyakula Lakini sasa zingine huwa inabidi kula chakula cha haraka sabu najipata kwa kazini umeshikika na uwezi beba chakula kila siku kama mtoto wa kiume Sasa inabidi uende ununue chakula cha haka lakini ata nikinunua chakula cha haka naunua kwa awa mapima wenye wako barabarani saba unajua vyakula vyao vina tayarishwa hiyo siku na vinaisha hiyo siku na kesho yake pia natafuta vya kula vipya na unaona vinavyotayarishwa Sasa heri huwa ninunue vyakula vya haka kwa awa mamapima kuliko kuenda kwa hizo hoteli kubwa kubwa kuenda kununua vyakula vya haraka.

Mimi nyumba ninayoishi ni nyumba ya kupangisha katika mitaa ya mabanda siyo mitaa ya wenye pesa lakini ni mitaa yenye watu wanahali tuu ya kawaida ya kimaisha na ni nyumba ya kupangisha yenye room, vyumba viwili kimoja cha kupumzika chengine ni chakulala na hivyo ndo nyumba yangu ilivyo na mazingira yenye niko ni Nimezingirwa na nyumba nyingi katika huu mtaa sasa unapata hata Mahalipa kwenda kukaa Kujibarizi nishida sababu kila mahali Umezingirwa na vyumba vingine ambavyo vimejengwa karibu karibu saa joto huwa ni nyingi sasa zingine juu ya hilo na hiyo nyumba sahii ninaelekea Karibia mwaka toka niingie sababu mahali nilikuwa nimehama nimekaa zaidi ya miaka kumi na nikamua kubadilisha nyumba na hali kidogo vyenye mapato ya lianza kuongezeka Sasa hapa ndo naelekea mwaka Tangu niingie kwa hii nyumba na nitupenda kuhusu hii eneo ni sabu ni mahali pametulia tu hamna kelele nyingi Majira ni tunaishi vizuri Hakuna mwenye anachunguza mambo mwenzake sana Kila mtu anaishi kivyake Sasa eneo hili linanifurahisha sana na hilo na kwa usalama huwa najiskia niko salama sana Hapa sababu ni mitaa yenye, nina miaka kadhaa nimekaa, sasa wanajipata ata kukitokea zogo lolote, sina shida sana, sababu naona hali yangu ya usalama. Kidogo iko mahala pazuri sana na hapo ndo maana napendea hii mitaa.

Ninge penda sana kuwa na uwezo wa usharishi sabu dunia napoelekea sahii Unafaa kuwa na uwezo wa kushawishi watu wenge kufanya jambo mbali unataka ama uwe na usharishi wa kwa Usharishi kuwa kitu fulani na fulani kinafaa kufanywa na upate wanafanya Sasa ukiwa na uwezo huu unapata ushawishi wako dunia ni unawangezeka na pia kikazi inandelea vizuri sababu ukeza kushawishi mtu vizuri Unajipate unandelea tusawa lakini kama huna uwezo wa ushawishi Unapata maisha yanakuwa magumo sababu hata kusikizwa katika upande wa kazi ya ama katika upande ya vitu natakufanya unapata nishida sana kushawishi watu lakini ukiwa na uwezo kama huo mambo ya kuwaya na kuendea kiraisi sana sasa hoo ndio uwezo nige tamani sana kwa nao sababu kwa saisi na ushawishi mwingi sana kikazi ya ama hata kimaisha tu lakini najua ya uwezo nikiwa nao mambo ya taniendea vizuri.

Huwa ni nato sana kutumia video katika mawasiliano lakini kuna wakati huwa inabidi utumie video katika mawasiliano ukitaka mawasiliano yenyu yaende sawa na unapata kikazi pia saa zingine unataka mawasiliano ya video uwe mkiangaliana mnaonana ndio wajue vyenye hali inaenda na waone mahali uko Sasa inabidi unawasha video sana sana katika mitandao ya Google Meet ama Zoom ndio huwa tunatumia sana kuwasiliana na video ama saa zingine ya Whatsapp kukiwa na urahisi ama unguma wa wewe kutumia hio mitandao mingine Tunajipata tunatumia whatsapp katika mawasiliano yetu ili tunaonana na tunaona mazingira yenye uko pia na Pia kuna mazingira mengine unaweza jipata magumu ya kikazi Sasa inabidi unachukua video kwanza alafu unatuma katika grupu la kazi Ndio uweze kuwaonyesha kuwa changamoto fulani Ndio unapitia na video ndio hii hapa ya kuwaonyesha kuwa changamoto fulani fulani kama saa zingine umekwama mahali ulikuwa umetumwa na umekwama umepata barabara imeharibika ama imesombwa na maji Unaweza chukua video, kanda la video na ukawatumia katika hilo grupu la WhatsApp na wakaiona na hapo itakua mawasiliano yamefika sawa sababu umewatumia na ukawaonyesha kuwa hivi ndio hali lilivyo na hii ndio inaathiri kazi yangu Sasa unapata ni rahisi sana wao kukuelewa kuliko kupigia simu bila kitu kama video ya kuwaonyesha kuwa ni kweli umekwama Sasa mawasiliano ya video naona ni mazuri Ingawa haitumiki kila mara lakini wakati unaotumia Unapata unakuwa na ushawishi mkubwa kwa mwaajiriwa wako.